Kwanza, upande wa mitindo, kofia inaweza kukamilisha mavazi yangu haraka na kutoa mwonekano wa kipekee. Napenda kofia kama baseball caps kwa siku hizi za mavuno ama hata fesora kwa matokeo rasmi kidogo kwa hiyo kwa mtindo, inanifanya nijisikie na mwenendo wa tayari. Pili kwa mazingira, kuna nyakati kofia ni ya lazima kanisa. Kwenye jua kali linalolinda usuni na kichwani wakati wa baridi mimi inanitia joto na kwa kweli pia yananisaidia kuficha nywele zinazokuwa sawa sawa siku zingine. Lakini zaidi na hayo kofia pia inaweza kuwa na maana ya utambulisho au ushirika kama kofia ya timu yangu ya mpira au kofia iliyonunuliwa mahali pa kutembelea. Kwa hivyo ndio napenda kuvaa kofia kwa matumizi mtindo au kwa furaha tu.